Naam, asanti hii ni swali nzuri sana na ni swali ambayo inafanya na fikiria vizuri na na fikiria zaidi Kwa sababu, naezasema kwamba mimi binafsi wakati nilipo kuwa na lelewa nimeeza kukua na Nimeeza kupata hiyo nafasi ya ku kuishi na umbwa na pia kuweza kukaana na na paka kwa karibu Sasa naezasema kwamba hii yote inanipa furaha, inanipa uwezo ya kufikiria kwamba ninapo kuwa na umbwa kwa karibu na furahishwa na pia ninapo kuwa na paka kwa karibu ina inanipa furaha pia. Sasa hii yote hua inanipea ile uwezo ya kuhakikisha kwamba yale yote ambayo labda nafanya ni ni ya kupendeza na ni ni zile vitu ambavyo labda inanipea nafasi nzuri ya kimafikra pia. Sababu, nasema hivo kwa sababu, unapo kuwa napaka kwa karibu, utapata kwamba paka anaeza kuja akulalie na saa zingine anze kukurukia rukia na hio ni jambo nzuri sana. Na pili, naezasema pia unapokuwa na unapofuga umbwa, utapata kwamba ye pia akipata wakati, kuna wakati fulani, atakuja aanze kukurukia rukia na aeze kuhisi kwamba wewe ni mtu mzuri na we kwamba wewe ni mtu ambae ana anaeza kumlinda na anampea wakati mzuri kwa maisha yake na hio ndio jambo ambayo ni mzuri. Sasa kivyangu kama ni kuchagua, naezasema kwamba wote wawili ni wazuri, inalingana ni kazi gani unataka akufanyie kama kivyangu kama ni kulinda boma, naezasema kwamba umbwa, huwa ni mzuri sana katika kulinda boma na hio huwa, sa zingine anapo bweka, huwa anafukuza wale watuambao wanaezataka kuja kuingia kwa boma ama kukuibia na hio huwa inachangia pakubwa sana katika zile mafikra ama hua inachangia pakubwa katika inachangia pakubwa ku kuhusiana na vile watu wanaona ama vile watu wanafikiria kwamba wanaezaingia kwa hii boma na waeze kuchukua jambo moja ama kitu nyingine. Na pili, naezaongeza kwamba unapokua naumbwa, utaeza kuwa na uwezo ama utapata nafasi mzuri ya kuhakikisha kwamba yani vitu zako zote zikosawa na pia hata kama unaenda mahali mbali, utaeza ku utaona kwamba umbwa ana kufuata tuna anakupea ile anakulinda wewe kivyako. Na hio ndio jambo ambayo saazingine hua inatupea hua inatupea uwezo, kuwa inatupea uwezo na inatupea hakika ya kukua tuna wakati mwema, ama kukua tuna nafasinzuri ya kukua na kuakisha kwa mba kila kitu ambacho tunafanya ni ya naenda vizuri. Lakini pia upande ingine ni kisema kwamba paka Paka pia kama unawafuga utapata kwamba unakuwa na wakati mwema na pia hata wana wanapo ruka ama wana kimbia kimbia Utapata pia wanakupea nafasi mzuri ya kufanya jambo moja au nyingine na utapata kwamba hao hao wenyewe wanaeza wanaeza kuwa wanashika wale wanyama wadogo wadogo kama nyoka ama hata panya ambao labda wanaeza kuwa nataka kuingia kwa boma yako ama kukuja kukuaribia vitu fulani ama saa zingine hata kukuathiri kiafya sababu nyoka anapo kuuma Anakuuma na utapata tatizo kubwa sana kwa kiafya na saa zingine hata utapata kwamba mtu ana anaeza aga hata dunia na hio sio jambo nzuri ama jambo la ku furahisha sisi kama binadamu na naezaongeza kwanza naeza ongeza pia kusema kwamba kuna Kuna zile vitu ambazo tunapo tusipo chunga vizuri Tunaeza pata kwamba sisi wenyewe Tunashindwa kufurahia ni mnyama mgani ambaye anatupea wakati mwema ama mnyama mgani ambaye anatusaidia kuf kwa kimafikra na naezongeza tukwamba mimi kibinafsi Sina upendeleo ya mnyama ye yote Lakini naeza naezalinda na kukua na hawa wanyama kwa njia kwanjia moja au nyingine na hio ndio huwa inanipa furaa ni kiwalinda wote na nafurahishwa nayo Huwa nafurahia sana kimaisha na pia naona kwamba hao pia wanani wananirudisha shukrani kwa mawazo mazuri na siku mzuri.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naam, sijui, naeza sema kwamba, mimi binafsi sijapati hio nafasi ya kusafiri kwa ndege. Lakini, nimepata nafasi ya kupeleka watu wengi sana, waeze kusafiri kwa ndege. Sasa kusafiri kwa ndege huwa ni jambo moja mzuri sana na ni jambo muhimu sana katika maisha yetu. Unaposafiri kwa ndege huwa unapata kwamba una umefurahia tu saa zingine maisha na umeona kwamba umepata zile umuhimu ambazo labda ama uzuri ama furaha ambazo labda yanaeza tokea wakati ambapo unasafiri. Na hiyo mara mingi huwa inachangiwa na zile vitu ambazo watu huwa wanasema na huwa wanatuelezea baada ya kushuka kwamba kuna jinsi ambavyo ndege inapaa angani na kuna jinsi ambavyo ndege inatua. Na hizo huwa ni mojewepo ya njia ngumu sana, wakati mgumu sana ukiwa pale kwenye ndege sababu haya yanapotendeka, utapata tu kwamba wewe binafsi unashikwa na wasiwasi saa zingine Kwa sababu ya ile msukumo kidogo ambayo labda inaeza tokea kwa ndege na hiyo inaezakufanya uhisi ni kwamba unaogopa ama uhisi ni kwamba kuna jambo ambayo labda inafaa ifanywe ama jambo ambayo labda inaezakupea wakati mwema na hiyo huwa inaeza fanya uogope kidogo Lakini mimi kivyangu ningependa pia wakati moja nieze kutoogopa na nieze tu kukuwa na wakati mzuri Wakati ambapo najaribu na napanda ndege Kwa sababu hiyo inaeza kuwa ni tendo ama jambo ambayo itanipa nafasi mwema nafasi nzuri na hiyo itanipa furaha tu Pili, naeza ongeza na kusema kwamba Kuna vitu ambazo labda unaposafiri kwa ndege unaeza jua ama unaezajifunza na pia kuna vitu ambazo labda hauwezi jua na hiyo ni vitu ambazo unafaa ujue mapema sababu unapokosa kuzijua, utajipata angalau Nasema unapozijua utajipata kwamba Unaeza elezea mtu mwingine kuihusu ama unaeza hakikisha tu kwamba umeeza pia kufunza watu wengine kuyahusu na hiyo ndo jambo ambayo inafaa na pia kwamba wale watu ambao nimewapeleka kusafiri kwa ndege huwa naona kwamba wanapenda na wanapenda kwa sababu inaenda kwa haraka na hiyo ndo jambo ambayo inawafurahisha kila wakati pale ambapo unajaribu kusafiri na hiyo usafiri yako inaenda kwa labda lisa moja ama masa mawili Huwa unapata kwamba umeeza kuunda muda mingi ama umeeza kuenda kwa haraka sababu Unapoenda kwa haraka inamaanisha unaeza kamilisha vitu mingi sana zako ambazo zimebakia ama vitu zingini ambazo hujakamilisha kimaisha na ndege huwa inatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba kila kitu imeenda shwari na kila kitu ambacho tunajaribu kufanya Chameisha kwa haraka na hiyo ndo jambo moja muhimu na jambo moja mzuri sana Sasa mimi kivyangu hapo mbeleni ningetaka ku ningependa kuwa ningependa pia kupata hiyo nafasi na nisafiri kwa ndege na nieze kuyapitia ama kuyapata haya yote ambayo hao watu huwa wanapata ama ile furaha yote ambayo hawa watu huwa wanapata sababu hiyo ni jambo nzuri na ni jambo ambayo uki wewe pia ukieza kuyapitia ama kuyafikiria utaona kwamba unafurahia na utaona kwamba ni vitu mzuri sana na pia ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba unaposafiri kwa ndege wewe binafsi utaeza kufurahia na utaeza kuhisi vizuri sana kwa mwili yako na hiyo ndio jambo ambayo inafaa na tunafaa tusikie tu vizuri na tujielewe kwa njia moja au nyingine na haya yanapotokea Utapata kwamba kila kitu kiko shwari na unafurahia sana Asante.